Ndio, napenda kuimba kwa sababu mara nyingi pale kanisani ninapokwenda kuabudu na kusali. Nyimbo ambazo huwa za kumtukuza mwenyezi Mungu, ndizo zinanipa motisha. Mara nyingi utanipata nimejiunga na kwaya pale, watunzi wazuri ambao wameimba, wametunga nyimbo zile za kumtukuza mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inanipa hamu kwamba nikitoa sauti, nitakuwa nimetoa nguvu kiasi fulani kutoka kwa mwili. Ili niweze kusali kupitia kwa nyimbo.

Mimi ningependa kusema kwamba napendelea mwanga wa kati, kwa kuwa mwanga mkali utakufanya uwe na. Kazi ngumu ama uwe na wakati mgumu wakutazama. Hivo basi wakati mwanga wa kati pia unakufa kwa kuwa macho hayataki mwangaza mwingi. Ila wakati kuna mwanga mkali utapata kwamba mpaka macho yenyewe kutokana na makali ya mwanga yanukuwa na uhafifu wa kuona.